Naam, natumia video kwa mawasiliano kwa sababu kwanza video zinafanya mtu kuelewa zaidi kitu ambacho anaelezewa. Pili, kutumia video katika mawasiliano inafanya mtu kukumbuka na kuelewa zaidi jambo ulikuwa unamuelezea. Tatu, ukutumia video zinafanya mawasiliano kuwa yenye kufurahisha kila wakati.

Mfanyabiashara bora zaidi katika mtaa wa kisiwani ni mwanabiashara kwa majina Fabio Walomu. Mwanabiashara huyu mara nyingi ye husikiliza wateja na kuibua suluhu sahihi za kutatua matatizo yanayokumba bidhaa hizi na kuzifanya ziwe bidhaa za kutajika katika wateja wake.

Naam, ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu kwanza ukijaribu teknolojia mpya ni hali ya kujifunza vitu ulivyokuwa hauvijui. Pili, ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanisaidia kuelewa na kujua mengi zaidi kuhusu vitu vingine.

Mara nyingi ninapenda kutangamana na familia na kuelezana mambo na jinsi ya kutatua shida zinazokumba familia. Pili ninajiunga na familia kila wakati ili kuendeleza upendo wa familia. Tatu ninapenda kujiunga na familia na kuwaelezea jinsi ya kutatua shida zinazowakumba na jinsi ya kutafuta masuluhu sahihi.

Naam nimewahi kufanya yoga ili kuimarisha usingizi. Pili ili kuongeza afya yangu katika mwili. Tatu ni kufanya yoga mara nyingi huimarisha jinsi mwili unafanya kazi yake.

Ninachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Hii ni kwa sababu ukichaji kifaa hiki mara moja kwa siku ni hali ya kukiweka, kiwe, kisiharibike ili kitumike mara kwa mara pili, ninakichaji mara moja kwa siku ili kupunguza, kubeba, chaja kila mahali niendapo.

Jinsi ninasherehekea mafanikio ya timu kwanza ni kwa kushukuru timu kwa kufanya sisi kuenda hivi mbali. Pili ni kwa kushukuru timu na kuipa motisha zaidi na morali ili kufanya kazi nzuri kama hiyo kila wakati.

Naamini nina mahusiano mazuri kati yangu na wazee wangu ili kwanza kuimarisha mazungumzo yetu kati yao pili ni kwa kuonyesha una heshima na nidhamu kwao. Tatu ni kupata baraka kutoka kwa wazee hawa lazima uwe na heshima na nidhamu na ujenge mahusiano mazuri ya adabu na heshima.

Naam, napenda kufanya kazi nyumbani ili kuwasaidia wavyele wangu na kazi hizo. Pili, napenda kufanya kazi nyumbani ili kuwa mchangamfu na mwenye bidii kufanya kazi nyumbani. Tatu ni, napenda kufanya kazi nyumbani ili kupunguza gharama ya pesa zinazotumika nyumbani.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni kinywaji cha tufaha. Hiki ni kwa sababu kwanza kinywaji hiki huwa na ladha ya kuvutia. Pili, kinywaji hiki mara nyingi huwa na protini. Ambayo hunisaidia kimwili na kujenga mwili wangu.

Tunda langu la kupendezwa ni la tufaha, hii ni kwa sababu tunda hili lina juisi ambayo ni ya kuvutia yenye ladha tamu, pili tunda hili lina vitamini ambayo hujenga mwili na kufanya mwili wako kuwa vizuri na wenye nguvu zaidi.

Kumbukumbu ya utotoni ambayo ni nzuri ni wakati ambapo nilikuwa katika kidato cha pili niliweza kutuzwa zawadi ambayo ilifanya mimi nipelekwe katika shule ya juu ambayo inajulikana kama vile international school. Niweze kusomea hadi kidato changu cha nane nikilipiwa pesa ya shule na mtu mwingine.